Shuguli inayo nipendeza sana ni kufunza hii AI. Inanipendeza sana. Ninapenda pia kutafta pesa. Sana sana sana. Sababu napenda kueka maisha yango mzuri. Mimi sipendi kuteseka. Atakama tunateseka, mimi sipendi kuteseka. Napenda ni kutafta pesa.